Muda wangu kazini naushugulikia kwa kuhakikisha kuwa nafanya kazi yangu kwa wakati unaostahili na kuhakikisha kuwa nafanya kazi hii ipasavyo bila ya doa wala makosa yoyote ili niwe na kazi njema inayoridhisha na kupendeza wateja wangu kazini.

Tukio la muhimu sana maishani mwangu ni, ni kupata stashahada katika uhandisi. Stashahada hii imenisaidia sana katika kupata kazi na kuweza kujikimu katika maisha yangu ya kila siku. Hivyo basi, huwa na ienzi sana siku hii katika maisha yangu.

Kumbu kumbu kuu utotoni mwangu ni kumbu kumbu ambayo tuliweza kuzuru mbuga ya wanyama nikiwa na mjomba wangu halisi. Mjomba huyu alitupeleka katika mbuga hizi za wanyama hili kuweza kuona wanyama aina ainati. Sikuwahi kuwa nimeziona wanyama ambao wako mbugani. Huwa naikumbuka siku hii ni kama ni jana kwa sababu huwa ndiyo siku pekee ambayo nimeweza kuzuru mbuga la wanyama. Hivyo basi ninapoikumbuka siku hii huwa na furaha fufutende na kuweza sana kumshukuru mjomba wangu kwa kitendo cha kuweza kutupeleka kuzuru mbuga la wanyama.

Mimi hua napenda kupiga sana picha picha hunifurahisha kwa sababu hunikumbusha historia ya maisha yangu, ninapo zitazama picha ambazo nimezipiga hapo awali huwa na furaha tele kwa kuwa huwa zina niashiria kuwa ninaenda kwa mwelekeo unaofaa hivyo basi kutia bidii na zitihada katika maisha yangu wa kila siku.

Kumbukumbu nzuri shuleni ambayo nahifahamu na kuhikumbuka ni kama jana ni kumbukumbu ya michezo. Tulipokuwa shuleni tuliweza kukua, tuliweza kushiriki katika michezo ya soka. Michezo hii tulishiriki hadi kiwango cha kitaifa na tuliweza kutua taji la orodha katika anga hii ya kitaifa. Hivyo basi mimi huikumbuka siku hii ni kama ni jana kwa sababu tuliweza kutua ufanisi wa shule na wakitaifa kwa ujumla.

Mimi huwa napenda sana kuimba. Kuimba ni mojawapo ya talanta ambazo nimetunukiwa na Maulana. Hasa mi upenda sana kuimba kanisani. Huwa na hakikisha ya kwamba kila siku tunapojumuika katika kanisa, mimi huongoza wana kwaya wote kanisani kuweza kumshukuru mola kwa maisha ambayo ametujalia.

Wiki yangu ya kazi, mimi huipanga kwa wakati unaohitajika. Kila shughuli ya kazi naipanga kwa wakati unaofaa kuwa inatendeka. Hivyo basi, mimi huweza sana kutatamatisha shughuli zangu za kila siku kwa kuipanga kwa ufasaha na ustadi na weledi wa hali ya juu. Hivyo basi kutimiza siku yangu kwa wakati unaofaa.

Ninapotaka kustarehe mimi huwa mwenye kushiriki katika mchezo ya kandanda. Mimi napenda sana kandanda. Hivyo basi wakati wangu wote wa kustarehe, mimi huona kuwa ni jambo la aula sana kushiriki katika kucheza mchezo huu wa kandanda. Mchezo huu hutujamiisha na wanajamii wote kijijini. Hivyo basi kututangamanisha.

Ili kuweza kuwatia moyo wenzangu, mimi huwa kikisha kwamba nawapa usia ili wasiweze kukufa moyo katika maisha yao. Usia huu huwajenga sana muno wenzangu, hivyo basi wanapukua katika hafla hii ya kufa moyo huwa wanatoka na kuweza kuwa wenye hali safi. Hivyo basi uusia uwajenga sana kuatia moyo wenzaangu.

Utaratibu ninaoufuata jioni baada ya kutoka kazi ni huu. Mosi kabisa mimi uhakikisha viatu vyangu visafi na kupigwa rangi ili kungoja siku ijayo. Baada ya hapo, mimi uenda shambani ili kuweza kukagua mimea yangu, kuhakikisha kuwa imepata maji. Ili iweze kuwa yenye afya na siha njema. Baada ya hapo, mimi huenda kukamua ngombe. Ili kupata maziwa ya asubui, niweze kupika chai ninaporudi kazini.

Changamoto ninazokumbana nazo kazini ni kama zifuatazo. Mosi kabisa ni kutokuwepo na vifaa vya kiteknolojia ya kisasa ili kuweza kurahisisha utendakazi kazini. Hivyo basi kazi ambayo inapasa kuchukua muda mfupi inaelekea kuchukua muda mwingi sana kwa sababu ya ukosefu wa vifaa vya kisasa vya kiteknolojia.

Mja anaenifundisha jambo la muhimu sana maishani wangu ni wavyele wangu ama ukipenda wazazi wangu. Wazazi wangu wamenikuza kwa heshima ilikuweza kuwa heshimu watu ninapoishi nao. Wamekua nguzo kuu sana katika maisha yangu. Hivyo basi mimi uwaeshimu sana kwa sababu ndio wamenifanya kuwa mja wakisasa mwenyeishima na kuweza kuishi na kutangamana na watu kwanjiya inayofa kabisa maishani.

Mimi ni mja wa kurauka mapema sana. Napenda sana kurauka mapema ili niweze kuuwahi kazini kwa muda unaofaa na nisiweze kuchelewesha hivyo basi kusitisha utenda kazi wangu kazini. Napenda sana kurauka kwa sababu kurauka hunipa fursa ya kuweza kuenda kazini na kujikimu katika maisha yangu ya kila siku.

Kinachofanya zaidi mazingira ya kazi kuwa mazuri. Mosi ni kufanya kazi na waja ambao wanaelewa kazi yao na kuifanya kwa ustadi wa hali ya juu. Pili ni kuhakikisha kuwa mazingira kazini nisafi na nadhifu yanayoweza kufanya waja kushiriki katika kazi bila ya doa wala dosari lolote. Hivyo basi, kazi kutendeka kwa muda unaofa na kwa ustadi kamili.

Mimi napenda sana chakula. Hivyo basi sina budi ila kupenda kupika. Napenda kupika vyakula vya aina mbali mbali. Ikiwemo wali ama ukipenda pilau, ugali, maharage, mbaazi, viazi vya kukaanga, vyazi vitamu, mihogo, mchele. Napenda sana kupika kwa sababu ninapoingia jikoni mimi huwa nafurahishwa na manthari ya mle hivyo basi kuelekea moja kwa moja kwa shughuli za upishi mimi nimpishi stadi mno na chakula changu kinapendwa na wengi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushiriki katika gumzo za maana. Gumzo za kujenga familia katika viwango vingine vya kimaisha. Pia tunapenda kustarehe na kuzuru mbuga tofauti tofauti za wanyama ili kweza kujiburudisha ninapokuwa na familia yangu. Naipenda sana familia yangu hivyo basi naienzi katika fursa au kiwango cha hali ya juu sana.

Mara nyingi mimi hucheza na rafiki zangu. Hasa, sisi hupenda kucheza mpira wa kambumbu au soka. Mpira huu, ndiyo talanta pekee ambayo mola ametujalia. Hivyo basi, hatuna budi ila kufanikisha talanta hii. Na njia pekee ya kufanikisha talanta hii, ni kwa kuweza kucheza kila siku, ili tuweze kukuza talanta yetu. Napenda sana mpira wa kandanda. Hivyo basi mimi hucheza sana mpira wa kandanda na rafiki zangu.

Mimi huweza fanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Uwepo wa tarakilishi au kompyuta umerahisisha sana utenda kazi wa kazi na wafanyi kazi wenzangu ijapo kuwa wako mbali na mimi. Vifaa hivi vimehakikisha kuwa kazi inatendeka na kwa muda unaofa na kwa ustadi wa hali ya juu kwa kutumia vifaa vya kisasa vya teknohama ama ukipenda teknolojia.

Mimi huwa sipendi kula popcorni kwa sababu huwa imeni athiri sana kiafya. Siku ambayo nilijaribu kuila nilipata maumivu ya tumbo hivyo basi niliweza kuenda kumwona daktari. Daktari alinisihi na kuniambia ya kwamba nisiwai kukula popcorni kwa sababu inanidhuru kiafya. Hivyo basi mimi huwa sili popcorni kwa sababu inaniathiri kiafya.

Mimi huwa sisomi gazeti. Hapo awali, nilipenda sana kusoma gazeti. Lakini kwa uwepo wa teknolojia ya kisasa kama vile rununu, huwa sioni maana yeyote ya kusoma gazeti. Kwa sababu ujumbe wote ambao umejapishwa magazetini ninaweza kupata kupitia rununu au tarakilishi yangu. Hivyo basi mimi nilisita ama nilisitisha wakati kwa kusoma gazeti kwa sababu naweza kupata ujumbe huu kwa teknolojia, kupitia teknoloji ya kisasa.

Ndiyo nimewai kutembelea ziwa na mto. Ziwa ambalo nimeweza kulitembelea kwa mara si moja ni ziwa la Victoria. Mito nayo nimeitembelea mingi tangu utotoni mwangu. Jadi nikiwa mtoto tuliweza kuvua katika mito mingi hivyo basi nina uwiledi na ustadi wa kuzuru mito na hata hivyo kuvua samaki. Japo wadogo katika mito hii.

Sipendi kucheza michezo ya ubao kwa sababu sina umahiri ama ustadi wa hali ya juu wa kucheza michezo ya ubao. Huwa napenda sana kutazama, japo siwezi kucheza kwa sababu sina weledi au talanta ya kushiriki katika michezo ya ubao. Hivyo basi, huwa siichezi michezo ya ubao.

Ndiyo, mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu mimi napenda sana kutumia rununu katika maisha yangu ya kila siku. Rununu hii ambayo imeletwa na kiteknolojia ya kisasa imeweza kurahisisha katika utendakazi mwingi kwa maisha yangu ya kila siku. Hivyo basi kusoma maoni mtandaoni hunijenga na kunipa wasia katika nyanza mbalimbali za kiteknolojia.

Mimi napenda sana kucheza michezo ya video kupitia simu yangu. Michezo ambayo napenda sana kucheza ni michezo wakandanda ama ukipenda kwa luga ya kimombo PS. Michezo hii unifurahisha sana na kuniridisha ninapokuwa mapumzikoni paada ya gange za siku kucha. Hivyo basi michezo hii unifurahisha na kuniburudisha kila siku.

Ndiyo napenda sana kujaribu teknolojia mimi mpia. Teknolojia mpia uweza kunipa, uusia katika nyanja mbali mbali zaki teknohama. Teknolojia pia imeni saidia sana kuraisisha kazi na utenda kazi wangu kazini. Teknolojia ni jambo la. Ahula sana kwa maisha ya kisasa kwa binadamu yeyote. Hivyo basi uwa napenda kujaribu teknolojia mpia.

Kipaumbele hasa kwa mawasiliano kazini ni kuhakikisha ya kuwa tunatumia teknolojia ya kisasa kama vile rununu. Rununu imekuwa kipaumbele katika kuwasiliana kazini kwa sababu ni njia pekee au njia mojawapo. Ya kuweza kupitisha ujumbe miongoni mwa wafanyikazi kazini kwa muda mchache mno na wakati unaofaa, hivyo basi rununu imepewa kipaumbele kwa mawasiliano kazini.

Mimi napenda sana kulala mapema ili niweze kurauka kabla ya jua kuchomoza. Narauka sana mapema ili niweze kuwahi kazini kwa muda unaofaa ili nisiweze kupata shida yoyote na wakubwa wangu kazini. Hivyo basi mimi hurauka sana mapema na kuhakikisha nalala kwa muda unaofaa nisiweze kuchelewa katika uraukaji wangu kuenda kwa hii kazi.

Mimi napenda sana hadithi za ajabu. Asa hadithi zinazohusiana na historia ya kitambo. Hadithi hizi unifuraisha kwa sababu zinanielimisha kwa wakati huo huo. Hadithi hizi hujenga hunijenga na kujenga maisha yangu ya kisasa. Na zipenda sana hadidi hizi za kiajabu maana zina nifunza mambo tofauti yalibokua ya kitokea kwa muda ambao nilikuwa bado sijawesa kuzaliwa.

Mimi si mweledi wakuchora picha. Hivyo basi mimi hupenda sana kupaka rangi. Nimepaka rangi majumba aina mbali mbali. Kwa majengo tofauti nchini mimi ni mweledi katika kazi hii. Hivyo basi watu wengi hunitafuta ili niweze kupaka rangi kwa majumba yao. Mimi ni mpakaji rangi mahiri na mwenye ustadi wa hali ya juu.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kisasa wa kuendesha magari ya kisasa. Ni ujuzi ambao nafuatilia sana mtandaoni na ningependa sana kuweza kuufahamu ili niweze kujihusisha na uendeshaji huu wa magari ya kisasa. Napenda sana teknolojia hivyo basi sina budi ila kuweza kupata ujuzi huu.

Njia pekee ambayo ninatumia kuhakikisha nashugulikia makosa kazini ni kwa kuwasiliana na wafanyakazi wenzangu. Mawasiliano ndiyo njia pekee na ya muhimu ya kuhakikisha kuwa. Tunaweza kuziba janga hili la makosa kufanyika kazini. Inatutangamanisha na kuhakikisha ya kwamba tunapata kuelewana ili kuepuka makosa mingi kazini.

Mimi nimezaliwa kwa mji unaoitwa Nairobi. Ndiyo mji mkuu katika taifa letu la Kenya. Ni mji ambao umetangamana na miji mingine ukipenda nakuru. Mji huu una watu wengi na ni mji ambao umekubali na kutumia teknolojia ya kisasa. Naupenda sana mji huu kwa sababu hospitali ni za kisasa, barabara ni za kisasa na pia mawasiliano yamerahisishwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Njia pekee ambayo mimi hujihusisha nayo kuhakikisha nashirikiana na timu ni kuweza kucheza na timu yangu pamoja na kunapokuwa na jambo lolote mimi hukaa na kutangamana na wenzangu ili tuweze kusuluhisha jambo hilo ama pia tuweze pia kupeana husia miongoni mwetu napenda sana timu yangu hivyo basi napenda sana kuichezea.

Naam, mimi hutumia video kwa mawasiliano. Video usaidia sana katika upashaji wa mawasiliano kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Video pia uwezesha kuhakikisha kuwa. Ujumbe unaotumwa, unaeleweka kwa urahisi sana kwa mtu anayetumia ujumbe huo. Video ni mojawapo ya teknolojia ya kisasa ambayo naipenda sana.

Ndiyo nimefanya kazi mingi sana za kujitolea. Nimeenda kuwazuru watoto ambao hawana wazazi na kuwasaidia katika shuguli mbali mbali kama vile kuwafulia, kuwapikia na pia kuweza kuwapo usia ili kuweza kuhurahisisha maisha yao ya kila siku.

Timu yangu ni nayo ipenda ya mpira inaitwa timu ya Machakos University FC. Timu hii naipenda kwa sababu rafikizangu tunachizanao mpira kila siku. Tumeshiriki katika michezo mingi ambayo tumeweza kutuwa taji mbali mbali. Napenda sana timu hii ikiwemu kocha wa timu yetu na wasimamizi wakuu wa timu yetu. Timu hii imekuwa nguzo kuba sana katika maisha yangu ya kila siku. Hivyo basi na ipenda sana.

Mchezaji wa vikapu mahiri na stadi ninaye mtambua anaitwa Lebron James. Mchazaji huyu ameweza kutinga mabao mengi sana wakati amekua akicheza mpira huu wa vikapu. Ni mchezaji mahiri na mrefu mwenye kimo cha futi sita na zaidi. Mchezaji huyu anaweza kuwacherenga wenzao wanapokuwa wakicheza na kuafurahisha mashabiki wanaokuja kushuhudia anapokuwa akicheza. Ni mchezaji ninaye muenzi na kutamani sana kupatana naye siku moja.

Mimi huanza mradi mpya wakazi kwa kuwashirikisha wafanyikazi wenzangu. Sisi hukachini na kuweka mikakati inayoweza kutusaidia katika kuanzisha mradi mpya kazini. Kila mmoja hushiriki katika kutoa hoja zinazo weza kufanikisha mradi huu kabla ya kuanza mradi wenyewe. Baada ya hapo sisi huweza kuhakikisha kuwa tunaanza kufanya kazi ya kuhakikisha ya kwamba tunatekeleza mradi huu ili tuweze kunufaika kazini na hata manyumbani kwetu.

Ndiyo ni mehudhuria maonyesho ya sanaa. Maonyesho ya haya niliweza kuyahudhuria kwa sababu ndugu yangu mpindwa aliweza kunichukua na kunipeleka katika. Sanaa hii kweza kuhudhuria jinsi wajambali mbali wanashiriki katika sana. Sanaa sana sana niliyo ipenda niya kuigiza. Niliweza kuhushuhudia waigizaji tofauti tafauti wakifanya maigizo yaho kwa ustadi wa halia juu.

Kazi za dharau mimi huzishughulikia kwa kuhakikisha kuwa. Sifanyi kazi tena na waja ambao wamenipa kazi hizi za dharau. Sipendi watu ambao hawana heshima kwangu. Hivyo basi, mimi huwa sijihushishi na waja kama hawa. Hivyo basi, mimi huzilenga kazi hizi na kuhakikisha ya kuwa siongei tena au kushiriki katika kazi za dharau.

Kinywaji cha baridi, cha pekee, ninacho kipenda ni maji. Mimi hupenda sana kunywa maji baridi. Mimi hupenda sana maji haya kwa sababu huwa yenye manufaa tele kwa afya yangu. Napenda sana maji baridi. Asa, ninapokuwa, nimekaa kwa kiangazi kwa muda mrefu au baada ya kushiriki katika mazoezi yangu mchezo wa kandanda wa kila siku. Mimi hupenda sana kunywa maji ya ubaridi.

Luga ambayo ninge penda kujifunza ni luga ya kifaranza. Mimi hui enzi luga hii hasa ninaposikia waja wa kifaranza wanapo tamuka na kuwasiliana katika luga hii ya kifaranza. Mimi napenda sana luga hii japo sijejua bado kuyongea. Hivyo basi ningependa sana kujifunza luga hii ya kifaranza. Ili nami pia niweza kuhizungumza kwa umahiri na ustadi wa hali ya juu.

Simu yangu naitumia zaidi katika kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kazini. Mawasiliano kazini yameweza kurahisishwa sana. Hivyo basi, ninapokuwa kazini jambo ambalo nalifanya kila wakati ni kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu. Hivyo basi, ndilo jambo la pekee, ama la hali ya juu ninalotumia kutekeleza mawasiliano. Hivyo basi, mimi hutumia simu yangu sana zaidi kuongea au kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu.

Kabla ya kulala mi huhakikisha ya kwamba, nina swali Maulana kwa kuniongoza kwa shughuli zangu zote za usiku, za siku kutwa. Na ninapokuwa nikienda kulala nahakikisha ya kuwa milango yangu yote ya nyumba nimeifunga, ila, ili kuweza kuhakikisha kuwa, nina usalama katika nyumba yangu, ninapokuwa ninalala.

Tabia pekee ya watu ambayo inanichukiza ni tabia ya kuongelesha wenzao kwa lugha isiyo ya heshima. Nachukia sana waja ambao hawaheshimu wenzao hasa kazini. Mja anayemwongelesha mwenzake kwa lugha inayomuathiri mwenzake kisaikolojia kwa kuwa namwongelesha kwa hali ambayo si safi nachukia sana waja hawa.

Kifaa ninachotumia sana sana ni kifaa cha rununu. Kifaa hichi, mimi hukichaji mara moja pekee kwa siku. Ninapo hakikisha kuwa kimejaa huwa kinaweza kuni hudumia kwa mda wa siku mzima bila ya kuisha moto. Hivyo basi, mimi hukichaji tu mara moja kwa sababu ni kifaa cha hali ya juu na nakipenda sana kina nisaidia katika mawasiliano yangu ya kila siku.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea katika maisha yangu ni zawadi ya rununu aina iPhone kumi na saba. Zawadi hii imeweza kuniwezesha katika upigaji bora wa picha na pia kurekodi video za hali ya juu. Napenda sana zawadi hii kwa kuwa niliweza kupokezwa na rafiki yangu mpendwa anayeitwa Michael Kiazala.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu au kukila kina itwa kebabu. Ni chakula ambacho kilikuwa kimesifiwa na wengi. Hivyo basi sikuwa na budi ila kueza kukionja. Ni chakula ambacho nilipata kuwa chenye ladha safi ambacho nilikipenda na hivi sasa ni kitamani sana kila wakati inapokiona.

Mimi hungoja barua pepe mara moja kwa siku kwa sababu sina wateja wengi ambao tunawasiliana nao kwa njia ya kutumiana ama kutuma barua pepe. Hivyo basi sina wakati mwingi au barua pepe nyingi ninazopata kutoka kwa watu fulani.

Mimi huenda hospitalini mara sita kwa mwaka. Mimi hupenda sana kujua afya yangu inaimarika ama inadunika kwa njia yeyote. Hivyo basi, mimi huzuru kituo cha hospitali mara sita kwa mwaka. Iliniweza kufahamu iwapo nina siha njema ama siha yangu inadorora kivyovote vile.

Mimi hupenda sana kuongea ukilinganisha na kuandika napenda sana kuongea kwa sababu kuongea ni njia moja wapo ya kuwasilisha ujumbe kwa mtu fulani kuongea haraka na upesi zaidi. Hivyo basi kuongea huwa ni njia mwafaka ya mawasiliano kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine.

Mchezo ninao upenda katika olimpiki ni mbio za masafa marefu. Mbio hizi hunifurahisha sana kwa sababu unapata kushuhudia wana wakimbi aji aina mbali mbali. Wanaposhiriki katika mbio za masafa marefu ni mchezo ambayo hufurahisha na kuelimisha mno. Ukakamavu unaoonyesha nwa wakimbiaji hawa husaidia sana na kunijenga katika maisha yangu wa kila siku kwa sababu huwa hunifunza kujitahidi ilikuweza kutoa taji mwisho wa.

Njia kuu ninayotumia katika kupumzika kwangu ni kushiriki katika michezo mbali mbali. Kati ya michezo ambayo mimi hupenda sana kushiriki ni kucheza mpira wa miguu ama ukipenda kandanda. Ni mchezo ambao nina umahiri wa kuucheza na ustadi wa hali ya juu. Pia, mimi hushiriki katika mpira vikapu mii hupenda sana kushiriki katika mchezo huu kwa sababu ni mchezo unautumia akili, hivyo basi kuninufaisha wakati ninapowaza na kufikiria katika uga huu wa kucheza mpira wa vikapu. Hivyo basi, hivyo ndivyo ninavyoweza kushiriki na kupata muda wa kupumzika.

Mimi napendelea sana mwanga wakati kwa sababu mimi ni mkulima. Mwanga wakati usaidia sana katika ukuzaji wa mahindi, maharage, mbaazi na viazi vitamu. Hali hii ya anga ya mwanga wakati husaidia kurutubisha mchanga. Hivyo basi kuhakikisha kuwa ninapata mazao yenye hali ya juu zaidi. Hivyo basi mimi upenda sana mwanga wakati.

Mahali pazuri ambapo nimewai kuzuru ni katika nchi Afrika kusini. Nilisafiri kuenda katika nchi Afrika kusini wakati tulikuwa tunaenda kuzuru mbuga kuu ya wanyama nchini humo. Nilipata kujumuika na waja katika taifa hilo na pia kuwajua wanyama aina mbali mbali wanaoishi katika mbuga za wanyama zilizoko katika taifa hilo.

Mabadiliko kazini ni jambo la kawaida. Hivyo basi yanapotokea mimi huwaita wafanyikazi wangu pamoja ili tuweza kukaa na kujumuika na kuweza kutatua mabadiliko ambayo yanafanya kazi yetu kutua nyuma. Hivyo basi, njia pekee ambayo mimi hupenda kutumia ni kukaa na kuliwazana na wafanyikazi wenzangu na kujua kuwa mabadiliko haya yatatuathiri vipi na iwapo kuna njia mwafaka za kuweka kati ili kuweza kukabili mabadiliko haya.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na si mnyama mmoja tu pekee bali wanyama wa aina mbali mbali mimi ni mkulima hodari hivyo basi nimepata kuwafuga wanyama wa aina ainati kati ya wanyama ambao nimewahi kufuga ni ikiwemo sungura, bata, kuku ngombe kondoo mbuzi na hata batamzinga hawa ni baadhi ya wanyama ambao nimewafuga. Tangu nikiwa mtoto hadi hivi nilipokomaa nikawa mtu kubwa.

Mimi nimesoma hadi chuo kikuu. Nimesomea uhandisi. Asa uhandisi unajishugulisha na ujenzi wa barabara. Haya masomo ya meniwezesha kupata kazi katika kampuni ya ujenzi inchini mwetu. Kazi hii ndiyo ime nisaidia kujikimu kimaisha na naipenda sana kazi hii kwa sababu inanifunza mengi na inanipa fursa ya kutangamana na wahandisi kutoka aina mbalimbali za kima taifa na sehemu mbalimbali. Hivyo basi kujamiana nao na kufunzana mambo yanayohusiana na uhandisi na maisha kijumla.

Njia ninayoitumia katika uboreshaji wa michakato ya kazi. Mosi kabisa ni kuhakikisha kuwa tunafanya utafiti unaohusiana na kazi yetu wa hali ya juu. Pili ni kuwa, sisi huitana mikutano ili kuweza kujua mikakati ya aula ambayo tutaweka kati kuhakikisha kuwa kazi yetu inaboresha. Hivyo basi tunapata kukua kazi yetu inendelea kwa ustadi wa hali ya juu na mafanikio hayana budi ila kujitokeza.

Wikendi huwa sina shughuli mingi sana. Ila kati ya shughuli ninazo chukua ama kufanya wakati wa wikendi ni kuosha mavazi yangu ambayo nimetumia wiki mzima. Ili ninapoanza wiki lijalo niwe na mavazi safi. Ili mimi hushiriki katika michezo mbali mbali ikiwemo kandana mpira wa vikapu na pia mchezo wa raga. Haya ni baadhi ya matukio ambayo mimi hushiriki wakati wa wikendi.

Ninap amuka, kitu cha kwanza ninacho kifanya ni kuswali kwa maulana ilikuweza kumshukuru kwa kunilinda usiku kucha. Baada ya kuswali, mimi hutoka kitandani mwangu gumu sigupili kuelekea katika bafu niweze kukoga. Baada ya kukoga, mimi hupiga mswaki meno yangu na hatimae naenda kustayarisha staff tie. Baada ya kutayarisha staff tayi yangu, mimi huvaa mafazi yangu, kunywa staff tayi yangu na kuelekea kazini.

Mimi si shabiki wa kutizama runinga. Hivyo basi, sina mfereji wowote wa televisheni ambao ninaufuata. Mimi ni mja ambaye nimezoea kutumia rununu. Hivyo basi, sina muda wowote wa kutizama runinga au televisheni. Itakuwa ni jambo la uongo ninaposema kuwa mimi kuna mfereji wa televisheni ambao ninafuatilia. Mimi sifuatilii mfereji wowote wa televisheni.

Mimi kile tu ambacho nayapenda sana kuhusu mtaa wangu ni kuwa mtaa wangu usafi na hauna taka zozote. Mtaa wangu unawaja ambao wanaheshima kwa wenzao na hivyo basi sisi tunaishi kwa amani bila bugda yoyote. Mtaa huu unapendwa na wengi kwa sababu watu wanapenda kuja mtaa wetu ili kujionea mazingira safi na hata kushiriki katika michezo aina mbali mbali.

Mimi huwa sipendi kuzungumza kuhusu siasa. Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa imejaa waja wengi ambao wana uongo na ni watapeli mno kwa halaiki ya watu. Wanasiasa hutumia nguo ambazo wamepewa. Na wananchi kujitengenezea mali bali si kuwahudumia wananchi. Hivyo basi mimi hupenda sana kujitenga na mambo ya kisiasa.

Mimi hupenda kuwa mahali ambapo pana utulivu na penye watu ambao wanapenda kushirikia na nawenzao kwanjia ya heshima. Mahali ambapo waja wenye heshima wamekaa huwa hapaharibiki jambo ni mahali ambapo ustawi wa hali ya juu huweza kushuhudiwa. Hivyo basi mahali kama hapo ndipo mimi napenda sana kutulia.

Mimi hutumia vyombo ama vifaa vya ki teknolojia ya kisasa kama vile rununu tarakilishi na kieyuzi ili kuhakikisha kuwa na kamilisha kazi yangu kwa wakati unaofaa teknolojia ya kisasa. Husaidia sana katika mawasiliano kazi ni hivyo basi hufanya kazi kuwa raisi na kukamilika kwa wakati na jinsi inavyofaa na hivyo basi kumpa mteja kazi inayofaa.

Ili niweze kuwa kiongozi mzuri. Jambo ambalo nalifanya sana ni kuishi na waja vyema, naheshimu kila mja. Awe mtoto, awe mtu mkubwa, awe wa kimu kama mimi au miaka sawa na mimi, nahakikisha kuwa naheshimu kila mja. Na inapotokea katika janga lolote katika jamii mimi huwa pale kusaidia ambapo ninaweza. Hizi ndizo tabia ziki mtu ambaye anataka kuwa kiongozi mwema katika.

Hivi sasa siishi mahali ambapo nilizaliwa. Sababu ya kutoishi mahali ambapo nilizaliwa nikua, niliweza kunyakua au kupata kazi katika mji tofauti na ule ambao nilizaliwa. Hivyo basi, sikuwa na budi ila kuhamia katika mji huu mgeni na kuutua mji ambao niliweza kupata mazao au kuzaliwa na wavyele wangu.

Mimi napendelea sana vyatu vya mbio ama ukipenda kwa lugha ya kimombo vinaitwa sport shoes ni vyatu ambavyo ukivivaa huwa unahisi kuwa mlegevu sana kukimbia au kutembea kwa masafa marefu ni vyatu ambavyo navienzi sana navipenda sana kwa kuwa ni vyatu ambavyo vina kupa fursa ya kueza kuvitumia wakati wowote na mda woeote unapoviitaji.

Ninapohitaji msaada wote kazini. Mimi huweza kuongea au kwasiliana na wakubwa wangu kazini au wafanyikazi wanzangu kazini. Mimi huwaeleza shida zangu na kuwaambia kuwa ningependa sana waweze kunisaidia kutatua shida ninazokumbana nazo wakati huu. Wafanyikazi hawa huweza kunisaidia kwa kuwa, sisi huwa na mawasiliano ya kina na ya hali ya juu na utangamano wetu huwa unazaa matunda ya kuhakikisha kuwa ninapohitaji msaada kazini wananipa.

Mimi ni kijana, hivyo basi na pendelea suruali. Waja ambao hupendelea sana sketi ni wasichana. Na mimi ni kijana na pesanda sana suruali kwa sababu huwa ni rahisi kuivaa. Na pia wakati wa kuosha suruali huwa haichukui muda mwingi kuka uka. Hivyo basi ni vazi ambalo nalipenda sana na kulienzi.

Naam, mimi hutumia mfumo wa usalama wa video ama ukipenda CCTV kwa lugha ya kimombo. Huu mfumo wa usalama uhakikisha kuwa usalama katika maboma au kazini mwangu ya na wahi viwango au kilele cha juu mno. Hivyo basi kutokea matukio ya uta usalama huwa ni nadra sana na hivyo basi kuimarisha uwezo wakufanya kazi katika boma langu au kazi.

Kazi ya nyumbani ambayo ni nayo ichukia muno ni kuosha vyombo. Kazi hii siipendi kwa sababu huwa inanichukua mda mwingi sana kukamilisha. Pia unapopata kuwa vyombo vingi ni vichafu huwa inanifanya sana natokwa na azma kuu ya kuvisafisha. Hivyo basi hii ndiyo kazi ya pekea nyumba ambayo naichukia kufanya.

Mafunzo ambayo ningependa sana kupata kazini ni mafunzo ya kutumia vifaa vya kisasa vya kiteknolojia. Vifaa hivi ni kama kuendesha magari haya ya kisasa ambayo yameletwa katika sehemu ya kazi, japo sijayajua bado kuyatumia. Ningependa sana kupata ujuzi huu wa kuendesha magari haya na hata kuyatumia. Nikipata ujuzi huu, nitaweza sana kuimarisha wadhifa wangu katika kazini.

Tabia ni nayopenda kwa wengine ni tabia ya kuheshimiana. Ninapopatana na watu ambao wanaheshimu wenzao. Wanao tangamana nao mimi husikia vizuri sana na kuenzi watu hawa. Hii ni tabia ambayo ni nadra sana kwa watu wengi. Kwa kuwa watu wengine huwa wakitangamana na wenzao hawaonyeshi hishima ya hali ya juu. Hivyo basi napenda sana waja wenye tabia ya kuheshimu.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda sana kuota moto. Hivyo basi, huwa naenda kununua makaa ya kuweka kwa jiko ili niweze kuota moto wakati huu wa baridi. Kando na hayo pia, mimi huweza kufaa nguo zenye hadhi au wadhifa wa kuweza kunikinga kutokana na baridi. Nguo hizi huwa nzito na zenye ari kubwa katika uzuiaji wa baridi kuingia mwilini.

Mimi husherekea siku kuu kwa kuenda kuwazuru familia zangu nyumbani. Kutangamana na familia zangu ama wanajamii wangu wakati wa siku kuu huwa ni jambo ambalo nalienzi sana mno. Tunapata kujamiana, kujuliana hali na pia kuburudika pamoja. Tunazuru mbuga mbalimbali za wanyama, michezo aina mbalimbali. Na hata kuenda kuona sanaa za aina mbalimbali kama jamii.

Rangi inayonipendeza sana ni rangi ya kijani kibichi. Sababu kuu ya rangi hii kunipendeza ni kuwa mimi ni mkulima. Na mkulima siku zote anapenda mazingira yake yakikaa kama kijani kibichi. Kijani kibichi huwa imechukua rangi ya mimea yote inayokuzwa shambani. Ikiwemo miti, maharage, mbaazi, viazi vitamu na hata pia makahange. Hivyo basi ni rangini ninayoienzi sana mno.

Kuna mifumo mbali mbali ya simu. Kuna mifumo ile ya zamani na ya kisasa. Mimi napendelea sana mfumo huu wa kisasa wa simu kwa kuwa unakuwezesha kuwasiliana na waja kutoka mataifa mbali mbali kwa wakati flani wowote unaoutaka. Hivyo basi unanifurahisha kwa kuwa hata katika kufanya kazi zangu kazini mfumo huu wa simu hunisaidia sana katika kuandika barua pepe na hata kazi nyingine.

Mimi hupenda sana kueka picha zangu mtandaoni. Napenda sana kueka picha zangu mtandaoni kwa kuwa zinanisaidia sana kujulikana na kutangamana na watu wa aina mbali mbali. Ninapotangamana na watu wa aina mbalimbali. Huwa pia naongeza shugli zangu au fursa yangu ya kupata kazi kutoka kwa watu wa aina mbalimbali kwa kuwa wanaweza kunifahamu na kujua kazi ambayo mimi hufanya kila wakati. Hivyo basi napata kupata riziki kutoka kwa watu hapa.

Mimi napenda sana mziki wa taarabu ama ukipenda mziki wa kimapenzi. Ni mziki ambao mimi hupenda sana kusikiza kwa sababu unaelimisha, unatangamanisha, unapiga usia na pia unaileta jamii pamoja. Pia mziki huu ni mzuri kwa kuwa huweza kunifuraisha wakati ninapokuwa niko chini sana. Mziki huu hupendwa na wengi na hivyo basi huskizwa na.

Kumbu kumbu ambayo ninayo ya kutisha ni wakati ambapo niliweza kumpoteza mjomba wangu. Huyu alikuwa mjomba ambae nilikuwa namuenzi na kumpenda sana tangu niwe mtoto. Niliposikia kuwa ameaga na kutuwacha katika dunia hii niliweza sana kukasirika na sikuwa mwenye furaha kadri ya mwenzi mzima. Hivyo basi ninapo kumbuka jinsi kifo chake kilivyo tandeka huwa na tishika sana na kukwazika moyoni.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu yeyote anaanza kazi ni kuwa kwanza aweze kuzingatia wakati wa kuenda kazini. Unapoenda kazini kwa wakati unaofaa, unahimarisha fursa ya kuweza kupata wateja wengi mno. Pili, awahudumie wateja wake kwa njia na moyo mkunjufu bila kuwaongelesha kwa njia zozote ambazo zinaweza kumkwaza mteja. Hizi, akizingatia mambo haya mawili ataweza kunufaika kazini mwake na kupata hata wateja wengi wa kuweza kujikimu kimaisha.

Mimi napendelea sana mahali pakimya, bali sipa kelele. Mahali pa kimya hunipa fursa na wakati wakufanya kazi yangu kwa amani bila ya kusumbuliwa na yeyote. Ninapofanya kazi yangu wakati hali anga imetulia bila kelele na pata kumaliza kazi yangu kwa wakati. Hivyo basi siwachelewishi wateja wangu kazini na na wapa kazi inayo nadhifisha na kufurahisha sana machoni wateja pangu.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Hasa kazi za kilimo. Kazi za kilimo nyumbani mimi hupenda sana kuzifanya kwa sababu mimi napenda sana upanzi wa mimea ya aina mbali mbali. Kando na upanzi wa mimea mbali mbali, pia mimi hushiriki katika kazi za nyumba. Kama vile kuosha vyombo na kupiga deki ili niweze kuhakikisha kuwa mandhari ya nyumbani ni safi na shwari sana ya mja yeyote kuishi.

Lengo ambalo ninalo kuu la muda mrefu kazini ni kuweza kuridhisha mteja wangu. Mteja anapokuja na kunipa kazi yoyote ile. Huwa ninahakikisha kuwa. Ninampa matokeo yanayomfuraisha. Si yeye tu mbali pia mimi. Ninapo mpa mteja wangu huduma za hali ya juu. Mimi huwa nafurahi sana na hata kumfuraisha mteja wangu. Hivyo basi akipata kazi nyingine hana budi ila kuniita na hivyo kujijengea riziki ya kila siku ya kujikimu kimaisha.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki. Mimi ni muislamu hivyo basi. Sisi huwenda kusujudu siku ya ijumaa. Siku ya ijumaa inapofika sisi hukusanyika wote katika msikiti. Ili kuweza kuswali na kumtukuza Allah kwa muda ambao ametupa. Na vitu ambavyo ametufanye katika maisha yetu kama vile kutupa siha njema ya kuweza kumshukuru na kulitukuza jina Lake.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa disemba naupenda sana mwezi huu kwa kuwa ni mwezi ambao nimezaliwa. Kando na kuwa nimezaliwa mwezi huu ni mwezi ambao sikukuu ya krismasi huwa inasherehekewa na watu kutoka. Anga mbalimbali za dunia mahali tofauti ni mwezi ambao huwa na furaha tele kwa kuwa watu pia ushukuru na kutua jina la mwenyezi kristo kwa kuwa yeye pia alizaliwa mwezi huu ni mwezi ninaoupenda na kuenzi mno.